Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege na nilifurahi sana. Mimi huchagua njia za kutembea kulingana na mahitaji yangu ya kila siku ama haraka ya mahitaji yangu. Na wakati mwingi ambapo nahitaji safari za haraka, mimi ama safari za mbali, mimi hutumia ndege.